La, sijaweza kusafiri kwa ndege lakini ninampango wa kusafiri kwa ndege mwaka huu wa elfu mbili ishirini na sita ninapanga kusafiri wakati wa siku yangu ya kuzaliwa na ningependa kuenda kati ya maeneo tatu ambayo nimekuwa nikiangalia hali ya utalii na pia maeneo ninaweza kutembelea. Hivyo basi, kabla mwaka huu kuisha, nitakuwa nimehakikisha, nimesafiri kwa ndege.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni tarakilishi mpya au kompyuta mpya ambayo nilipewa wakati wa siku yangu ya kuzaliwa, miaka miwili iliyopita. Ilikuwa zawadi kubwa sana na nilifurahi na nilipewa na mtu wakaribu sana kwangu aliyekuwa ameona nahitaji tarakilishi mpya na nilifurahi sana.